Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya mazoezi, ushirikiano wa timu na burudani. Kucheza mpira wa miguu hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hunisaidia kuboresha afya yangu, unifundisha kushirikiana na wengine ili kufanikisha lengo pamoja. Pia napenda ushindani wa kirafiki uliopo kwenye mchezo huu na furaha inayokuja baada ya kushinda na hata kushiriki tu. Kwa jumla, mpira wa miguu ni mchezo unaonipa furaha na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili.

Ninapokutana na udhaifu wangu kazini kwanza ninatambua eneo linalohitaji kuboresha na kukubali kwamba hakuna mtu mkamilifu kisha najitahidi kujifunza kupitia mafunzo, ushauri kutoka kwa wenzangu au kufanya mazoezi ili kuimarisha ujuzi huo. Pia napanga kazi zangu vizuri ili kuepuka makosa yanayotokana na udhaifu wangu. Kwa kuepuka makosa yanayotokana na udhaifu wangu na weza kubadilisha udhaifu wangu kuwa fursa na kujifunza na kukua. Jambo linalo saidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kumbukumbu nzuri ninazo kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia na marafiki nikiwa nje kucheza na kushiriki michezo ya kijamii. Nilipenda sana kwenda bustani, kucheza mpira wa miguu, kuruka kamba na wenzangu, pia kumbukumbu za hadithi za wazazi na wazee zilinifundisha mambo mengi kuhusu maisha na hunifanya nipende kusoma na kujifunza. Kila moja ya kumbukumbu hizi ili nifanya nijisikie furaha, huru na kupendeza maisha ya utotoni.

Napiga picha mara nyingi wakati kuna kumbukumbu nzuri au mandhari ya kuvutia. Mara nyingi napenda kuhifadhi picha za familia, marafiki au matukio maalum kama safari, sherehe au hafla za kijamii pia napenda kupiga picha za asili, bustani na maeneo ya kuvutia ili kuweza kuzitazama tena baadae ingawa sipigi picha kila siku, ninapopata fursa napenda kushirikisha picha hizo za wengine kuzihifadhi na kama kumbukumbu za furaha.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki kusoma kunanisaidia kupanua maarifa yangu na kufikiria kwa kina. Wakati muziki unanipa furaha, unadumisha utulivu wa akili na kunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia napenda kufanya shughuli za nje kama kutembea au kuchunguza mazingira ya asili. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kuunganishwa na asili. Shughuli hizi hufanya muda wangu wa faragha kuwa wenye maana na burudani.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Walinifundisha kuhusu maadili, nidhamu na umuhimu wa bidii na heshima kwa wengine. Pia walinifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto na kushirikiana na watu kwa heshima na kuelewa mitazamo yao. Mafunzo haya yamenisaidia katika maisha yangu ya kila siku, kazini na kijamii, na kunifanya niwe na msingi mzuri wa kufanya maamuzi sahihi na kuwa mtu mzima mwenye uwajibikaji.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na hisia ya mshangao. Kuangalia anga la siku, kunanifanya nifikirie ukubwa wa ulimwengu na nafasi yangu ndani yake. Nyota hunisaidia kupumzika, kuondoa mawazo ya kila siku na wakati mwingine hunipa msukumo wa kufikiria ndoto na malengo yangu. Ni shughuli rahisi lakini yenye maana kubwa. Hasa nikiwa mahali tulivu pasipo na kelele nyingi.

Napokeaji maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa makini na kwa eshima. Najaribu kuelewa kwa kina kile wanachosema hata kama ni tofauti na mtazamo wangu. Baada ya hapo nachambua maoni yao kuona jinsi ninavyo weza kuyatumia kuboresha kazi au tabia yangu pia napenda kutoa shukrani na kuthamini ushauri mzuri kwani maoni ya wengine huniwezesha kukua, kujifunza na kufanya maamuzi bora.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu unaleta furaha, likizo na nafasi ya kusherehekea. Ni wakati mzuri wakua na familia na marafiki, kushiriki sherehe ndogondogo na kupumzika baada ya mwaka mzima wa shughuli nyingi. Pia disemba hunikumbusha kumbukumbu zuri za ututoni na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kwa ujumla ni mwezi unaonipa amani, furaha na hisia za shukrani.

Napenda kununua vitabu vifaa vya burudani na vitu vya kila siku vinavyo nisaidia kuboresha maisha yangu. Vitabu unisaidia kupanua maarifa na kujiburudisha akili. Wakati vifaa vingine vina nisaidia kufanya kazi au shughuli za siku kwa urahisi zaidi. Pia napenda kununua mara nyingine vitu vya hobi au burudani kwa sababu unipa furana na wakati mzuri wakujijaza. Kwa ujumla, napendelea kununua vitu vina vyoongeza furaha ufanisi na thamani katika maisha yangu.